Kwa kawaida, nalala kati ya masaa saba hadi nane kwa siku. Muda huu hunisaidia kupumzisha mwili na akili kuamka nikiwa na nguvu na kufanya kazi zangu kwa umakini. Nikilala vizuri, huhisi nafuu nina mawazo tulivu na naweza kukabiliana vyema na majukumu ya kila siku. Kulala kwa wakati pia hunisaidia kudumisha afya bora.

Ninasomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazoaminika mitandao ya kijamii ya viyombo rasmi. Mara nyingi hufuata tovuti kama BBC News, Al Jazeera na pia viyombo vya ndani kama Nation Media, Citizen Digital na Standard Media. Pia hutumia mitandao kama X yani Twitter na Facebook kufuatilia kurasa rasmi za vyombo vya habari ili kupata taarifa za haraka na zinazothibitishwa.

Zoea nzuri nilijenga ni kusoma na kujipanga kila siku Kila siku hujitenga muda wa kusoma au kufanya kitu kipya na kupanga shughuli zangu mapema Zoea hili limenisaidia kuwa na nidhamu, kuongeza maarifa na kutumia muda wangu vizuri Pia hunifanya nijisikie nipo kwenye mwelekeo mzuri wa kufika malengo yangu.

Ninajihisi vizuri na kwa mtazamo chanya kuhusu tathmini za kazi Naziona kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji si kama hukumu Tathmini hunisaidia kuelewa nguvu zangu za maeneo yanayohitaji kuboreshwa na kunipa mwelekeo wa kujipanga zaidi Pia hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kukuza ujuzi wangu ili kufika malengo ya kikazi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya kahawa mpya iliyochemshwa. Harufu hii hunivutia kwa sababu ni laini ya kuvutia na huleta hisia ya utulivu. Mara nyingi hujiisi harufu hii asubuhi mapema wakati wa kuanza siku au nikiwa mahali tulivu. Harufu ya kahawa unikumbusha wakati wa mapumziko, mazungumzo ya utulivu na kujiandaa kwa siku mpya. Pia hunipa kumbukumbu ya muda wa kujitenga na mawazo mengi. Ninapopata harufu hii, huhisi nimeamka vizuri, nimeamasika na amani ya moyo. Hunifanya nijisikie nipo tayari kukabiliana na majukumu ya siku kwa nguvu na matumaini.

Ninafanya kazi na timu ya mbali kwa ma wasiliano ya wazi na mipango mizuri. Hutumia zana za kidigitali kama barua pepe, mikutano ya mitandaoni na programu za ujumbe wakikazi ili kushirikiana. Pia huweka malengwa na majukumu wazi kueshimu ratiba za kila mmoja na kutoa marejesho kwa wakati. Njia hii hudumisha ushirikiano, uaminifu na ufanisi hata kama hatuko sehemu moja.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani tunasalimiana mara kwa mara kubadilishana habari ndogo ndogo na kusaidiana pale panapohitajika uhusiano huu hunisaidia kuishi kwa amani mashikamano na kuhisi usalama katika mazingira ninayoishi.

Mara nyingi asubui na kulachai au kahawa ni kia mbatanisha na mkate, mayai, uji au matunda kulingana na siku. Chakula hiki hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, hunifanya nijisikie nimeshiba bila kujisikia mzito na hunipa umakini kwa kufanya shuguli za asubui. Pia nafenda kufungua kinywa raisi lakini chenye lishe ili kuandaa mwili vizuri kwa kazi za siku mzima.